Ndio nimewahi kununua tikiti za tukio kwa mfano tamasha la muziki au burudani kunifurahisha na kuniacha nishati nzuri. Matukio ya mchezo kama mechi za mpira au mashindano ya mchezo ya ndani. Maonyesho au sinema kubwa kama maonesho ya sanaa, sinema, maalum au tamasha la utamaduni. Kununua tikiti kunaniruhusu kushiriki uzoefu wa moja kwa moja na wengine. Badala ya kuona kwa njia ya mitandao pekee na pia kuna fanya tukio liwe la kipekee.